Ndiyo huwa napenda kuimba sana lakini shida inatokea wakati ambapo bado sina kipawa cha kuimba Kwa sababu sina ile sauti au ninapoimba huwa nahisi kuwa nanyongwa au hewa inaniishia kwenye koo kwa hivyo Licha ya kupenda kuimba na kupenda sana hii ya uimbaji bado nina changamoto sana kwa hivyo huwa si.